Napenda kucheza mchezo ya video, kwanza kati niko maeria tu, wakati pia niko na muda wa bure, fifa, sindio, mafifa ishirini na sita hivi, napenda izo vako sana, naona kina gta, hadi kwa simu bado na kutana hiyo michezo ya video, juu, saa zingine hadi mboka, unapatanga tu, umetulia, umaboeka, ah, unamwacha uguze ka game kamaoja, kama gani sasa, eh, kuna dream league, kuna game tu mingi mingi bado, unacheki. So mi napenda kucheza hizo michezo za video sana unacheki so naipenda hizo vako sana.

Napenda upepo juu ee upepo unajua, upepo ulipishwi na upepo, upepo niyabure yaani unacheki. Sasa shida ya upepo nayo ni ati upepo ikona wakati wake binafsi kuna wakati yani itakuwa kuna wakati haitakuwa lakini AC nayo itakuwa kila wakati shida ya AC nayo nayo ni ati kutumia stima mingi unacheki, lazima itumie moto sana unacheki yanahitaji nare sana unaona. Hiyo tu ndiyo shida ya AC na bado lazima ununue lakini upepo unajua ni bure. Bure kabisaa, kwa hivyo mimi napenda upepo sana kuliko AC juu we hizo pea manze za AC haziko unacheki hiyo kichele ya AC haiko, upepo ni rada ju bado nibu, nibure bile, bure kabisa.